Ni hiyo tu mkwe mimi nathamini ndio kazi. Karibia kila kazi naweza nikasema. Ila zinazidiana viwango. Kuna kazi, hadi mtu amekupa kazi yake amekuamini. Na wewe umekubali kuifanya. Manake, ulikuwa unaona ulikuwa na uwezo wa kukataa lakini wewe ukataka uifanye. Kwa hiyo, hadi umeshapokea kazi ya mtu. Ile ni ya thamani tayari. Hata kama sio thamani kwako ni thamani kwake. Kuwa anategemea, uweze kuifanya kwa ufanisi hiyo kazi. Lakini pia, kwa sasa hivi mimi, kazi ambayo na ithamini zaidi. Zote zinathamani, lakini kazi ambayo inanikuza mimi katika kibiashara, au katika kila kitu ninachokifanya. Lakini pia, of course, siyo inanikuza tu. Nafaidika upande wa hela. Kwa hiyo, kazi ninayoi thamini zaidi ni kazi ambayo inanikuza mimi kiakili. Yaani nitakavyo fanya leo na siku ya kesho siku mbili zikipita. Niwaelewe ni watu wawili tofauti ambaye nimejifunza kazi, nimeelewa kazi. Lakini pia, ikiwa ni kazi ambayo inanifundisha vitu. Lakini katika muda huo huo inanilipa malipo mazuri. Kwanini si thamini yu kazi ni kathamini kazi nyingine? Kazi inakulipa malipo mazuri, inakufanya ukuwe kibiashara, ukuwe kufikra, ukue katika vitu vingi. Kwanini sasa? Ni sithamini hiyo kazi. Lakini pia, hela siyo kitu kizuri sana kukiweka kipa umbele, ukiwa unafanya kazi ya mtu. Mtu mwenye amekupa kazi yake amekuamini kwa hiyo unatakikana kufanya fanya kile kiwango kama kile kinachotakiwa ili kazi iweze kuwa nzuri zaidi lakini kwa sisi ambao tumepita shule kidogo kazi wanafunzi wengi wenye level ya degree kazi zao nyingi wanazozi thamini wanataka kazi ambao wali somea. Ni kama mimi nimesomea engineering, ni kipata kazi ya engineering na ipa thamani zaidi. Lakini, ni kipata kazi nyingine na kuwa naichukulia kama, ah, mmi isi toshi hapa, hapa siyo kwangu, kuna wenyewe, mimi ina hiitaji sehemu nyingine. Kwa hiyo, wanafunzi wengi, wakishafika, level ya kuchagua hicho kitu, wanachotaka kusoma, inapokuja kazi, ukimaliza chuo unajua, siyo wote wanapata kazi. Kazi zenyewe ni za manati. Kwa hiyo, inapokuja, nafasi kama hii, mtu anataka kuangalia, je, hii kazi inaendana na taluma yangu, kuliko niwe nimepoteza chuo, muda mrefu, kwa kitu ambacho haki endani na taaluma yangu. Lakini kwangu mimi naona kazi zinabidi zithaminiwe ijapukuwa kazi ambayo unapata mwongozo mzuri. Mtu anayekupa hiyo kazi anatoa ushirikiano aidha ya kutatua tatizo katika hilo kazi au kuboresha katika hiyo kazi hiyo inaongezeka thamani kidogo kuliko tu mtu anakupa kazi anakuachia majukumu mengi. Vingine unakuwepo haujui. Lakini kama tukiwa nyumbani kazi za nyumbani hizi kuosha vyombo kudeki. Sidhani kama tunazipa thamani. Lakini siyo thamani kubwa kiivo. Tunazipa thamani kwa sababu hizi kazi zinaleta usafi ndani, ufanisi ndani. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunazipenda. Lakini kuna bidi ziwe na kazi nyingine zinazo kupa thamani. Yaani hizi tofautiane. Hii kazi za ndani ukizifanya zinakupa thamani kwa sababu utaonekana ni msafi. Lakini kuna nyingine za kuzipa thamani zaidi. Ndio maana kama wanafunzi wengi wenye hatua ya level degree wakipewa kazi wanataka iwe ya taluma yao ndio wao waithamini. Kama sio hivo hafanyi hivo. Lakini mimi na chotaka kusema kazi ni kazi tu. Unabidi uithamini. Hata kama sio kitu ulichokuwa unakipenda. Lakini umri umeshaenda. Mambo yasha kuwa tofauti. Kwa hiyo unabidi tu uthamini hata iko kidogo.